Changamoto moja ambayo napitia pale kazini ni kufanya kazi kwa masaa mingi sana nafanya kazi masaa mingi sana wakati mwingine masaa imeisha lakini bado kazi haijaisha inabidi unaendelea na kazi ya na hiyo ndiyo inaniumiza zaidi hiyo ndo changamoto ambayo napitia.

Napenda kuhimiza ushirikiano wangu na timu ambayo nimekuwa nayo nikifanya kazi napenda kuwahimiza wafanyakazi kila siku wanajituma wanajituma hiyo ndio maisha na hiyo ndiyo njia ambayo ya kufaulu na hiyo ndiyo kazi ambayo mtu anafanya kujituma kila siku kila siku mtu anajituma.

Aha kufanya kitu ambayo na nafanya kushirikiana na timu ambayo ni kukua mwangalifu kuangelesha kila mtu kwa heshima Kuangelesha kila mtu kwa njia ambayo inafaa na kupea kila mtu heshima kusalimia kila mtu tuseme kama ni asibuhi nimefika kazi na jioni.

Siku ya kuzaliwa kwangu, napenda kuisherekea kwa kitamaduni ya hali ya juu, napenda kushirikisha wa familia yangu, napenda chakula, napenda ku involve chakula kwa sherehe kama hiyo, napenda keki sana, keki ndiyo naipenda zaidi, na napenda zawadi kama gari.

Yeah, mi napenda kupata matukio ya kimataifa, kama vile kuochi runinga, kufuatilia ata kwa simu matukio yote ambayo yanatendeka ulimwengu mzima, mimi huwa naifuatilia siku kuenda ingine na ni ngumu sana kunipita, na kukua anajua kila siku tukio ni gani lime kuja.

Mimi huwa natumia mfumo wa usalama wa vidole, sana sana kila wakati, kila siku, iyo ni jambo ambalo nimezoea, nimezoea katika maisha yangu na huwa naitumia kila siku, popote pale ni endapo, huwa naitumia, iyo ni jambo ambalo nimezoea yes.

Natumia kombiuta zaidi kila siku kusoma fitabu kufanya fitabu kuzisoma kila siku mimi ni msomi napenda kusoma Pia natumia kombiuta kuangalia ambari za ulimwengu Ambari za mpira, ambari za zozote zile ambazo ziko kwa ulimwengu Uwa natumia kombiuta.

Nitazungumuzia kazi yangu kazi ambayo ni mwalimu ama mimi ni mwalimu ambayo nimekuwa mwalimu kwa miaka ambayo imepita kama kumi kazi ambayo si rahisi ambayo inakufanya ukuwe mahala pamoja kila siku ambayo si kitu rahisi na naipenda zaidi na nitazidi kuifanya.

Kuboresha michakato yangu ya kazi, mimi ni mtu ambao napenda kazi yangu, uwa napanga kazi yangu na mipangilio Nasema nitafanya hivi na hivi na hivi kufika huu wakati, hadi wakati ambao siku itaisha nikifanya kazi yangu So kazi yangu naieka na mpangilio mzuri ambao nitaifanya hadi wakati ambao itakapoisha.

Study ambao napenda mimi kwa maisha yangu, mimi napenda study ya uchezaji wa mpira. Hiyo ni study ambayo naionanga naiona, huwa naiona ikiwa ya hali ya juu. Na mimi naipenda zaidi na kila mara huwa natamania kuiona, ikifanyika.

Na mimi napenda wanyama wa nyumbani kama vile mbwa, kama vile paka, kama vile ngombe, kama vile mbuzi Hawa ndio wanyama ambao ni kona urafiki nawao zaidi na wapenda sana. Ni wanyama ambao wanajua kuhishi na watu, ya ni watulifu na siwasumbufu hata kidogo.

Harufu ambayo naipenda kumaisha yangu ni harufu ya machungwa hiyo harufu huwa inanifurahisha sana na huwa inaridhisha moyo wangu sana Hata wakati nimechoka nikisikia harufu ya machungwa Nasikia vizuri zaidi na zaidi ni harufu ambayo nimekuwa nikiipenda kutoka nikiwa mtoto hadi wakati kama huu.

Kwa kawaida yangu mimi huwa napata habari kwa mitandao huwa naingia kwa mitandao mara mingi sana kwa siku kama kwa vyombo za habari naingia uko kwa mitandao naangalia habari ambazo zimetendeka ambazo zinasema matukio ambayo anasema yatatendeka iyo ni kawaida yangu mimi huwa naingia kwa mitandao kila siku kila uchao siku na mchana kujiangalia mambo ambayo naendelea.

Baada ya siku mrefu ambayo Ningekuwa nayo wanapenda kusikiza muziki wa bongo Naikiwezekana naenda kuogelea nasikiza mziki ni kiogelea na nakuwa na utulifu mzuri baada ya hiyo siku mrefu na na wa naapenda sana.

Napenda kujaribu vyakula vipya, sababu unaeza pata ikona ladha mzuri, ikona viungo mzuri kwa mwili wako na chakula mpya siwezi sema siwezi jaribu naweza jaribu sababu inaeza kuwa chakula muhimu kwa mwili wako na kwa afya yako pia.

Malengo yangu ya kazi ya kila mwezi huwa na iandika mahali na kuiangalia kila siku asubuhi Nikijua hii ndio lengu langu ya hii kazi au wakati na inafaa nilitimize kulingana na venye nilisema So huwa naangalia malengo asubuhi Kila subuhi nikianza kazi yangu Kila wakati nikianza kazi yangu Nakumbuka ile malengo ambayo nimeeka.

Mwafunzo ambayo ningipenda kupata kazini ni mawafunzo kujiendeleza zaidi na kukua katika iyo kukua kuenda kwa atima ingini kwa iyo kazi ya nyenafanya na nieze kukua na nikue na utamaduni wa hali wajuu katika iyo kazi ya nyenafanya.

Somo ambalo la sayansi nililipenda sana ni somo la jinsi mili yetu inafanya kazi Ukikula chakula Iyo utaratibu ukikula venye inaenda, inaenda adi iyo utaratibu inaenda kuisha na viungo za mwisho zinatoka ile matokeo ya mwisho ambayo inatoka ni jambo ambalo lilikua lina nipendeza sama.

Na mkate ambayo naipenda ni mkate ambayo inaitwa bageli Mkate ambao huwa na tamani kuikula sana Kila siku ni mkate ambayo ni tamu Mkate ambayo nikikula huwa inanifurahisha sana na mkate ambayo mimi mwenyewe kila siku ni kifika pale na chukua mkate moja ya kila siku.

Chukula yenye nakula mara mingi kwa mchana ni chapati Tunaitengeneza kutoka kwa ngano Chukula ambayo huwa nakula mara mingi sana kwa mchana Chukula ambayo ni tamu naikula wakati wa mchana sana sana peke uake huwa inanipea nguvu sana hasa wakati niko kwa kazi inanepea nguvu sana kwa mwili.

Sipendi kutembea misituni hata kidogo huwa naongopa sana mahali kuna misitu wanyama wanyama hatari wanaweza kukuvamia huko So kupendia kutembea katika misitu jambo ambalo si si sijalipenda kabisa.

Chakula ambayo napendelea radha yake ni chakula ambao ni radha enye imetulia, radha yenye si kali, rarha ambayo inakupea utulifu, haukuli, kama unangangana kukula njia radha, labda iko juu, ama iko chini. So chakula ambayo iko na radha ambayo imetulia ni utulifu, si kali, inakupea ufutio zaidi ya kukula zaidi.

Napenda kusimamiwa na si jambo ambalo ni gumu kwangu bora nasimamiwa na najua chenye nafanya na kifanya venye inafaa ifanywe na nikisimamiwa pia nafanya na nikisimamiana pia naifanya vuzuri venye inafaa.

Njia ambayo ningetamani kuitembelea nchi ambayo naipenda sana kule Marekani ni nchi ambayo nimekuwa nikitamani kwa muda mrefu kuitembea na naijua ni nchi ambayo ni mzuri iko na rasilimali ya hali ya juu iko na vitu mingi za thamani ya kubwa iko na wananchi wazuri iko na mali mzuri na ningependa kusafiri uko siku moja nieze kukuwa uko kwa muda, nitembee uko na hata ikiwezekana nikaeza kuwa na mwananchi wa huko inaeza kuwa furaha zaidi na zaidi.

Nguo ambazo nazipenda ni nguo ambazo za nguo ambazo zikona na heshima kwa mwili wangu nguo ambazo zimeufunika mwili wangu vizuri na jisikia nguo imenifunika vizuri ni nguo za aina ya kaki nguo ambazo nazipenda zaidi zikona utulifu nguo ambazo zikona Zikona mfutio mzuri kwa watu wote.

Kazi ambayo nafanya na timu ya mbali, Uwa na waeka kwa mikakati, mizuri vile kazi ambayo itaendelea kama siyuko karibu Nawapangia kazi napanga kazi kulingana na vile kila mfanyakazi ataweza kufanya kazi pekee yake na kwa kati kazi inaendelea na zindisha mawasiliano kuuliza vile kazi inaendelea Wakati kuenda.

Wakati niko kazini, huwa nashughulikia muda wangu vizuri sana Kwa kukua mwangalifu kwa kila njambo ambalo nalifanya nalifanya kwa wakati unatoshana aje na kila shunguli naipea wakati wake na kuhakikisha yakwamba nimetumia muda ambao nafaa kufanya njambo ambalo nalifanya na sijazidisha ama sijafanya wakati ambao ni mchache.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema Huwa na amka mapema na mapema sana Kuanzia shunguli zangu za kila siku asubuhi na mapema Diposa niweze kusimalizia mapema pia na niweze kufanya shunguli zingine na zingine Kwa wakati ambao unafaa.

Napenda kununua vitu katika mitandao nikiwa kwa nyumba naweza nunua vitu kwa mitandao kama vile nguo kama vile mapambo ya mwili kama vile saa kama vile kofia Napenda sana kuzinunua kwa mitandao mbali si kuziendea mimi mwenye.

Nimewai ona bahari Si mara moja ama mara mbili ni mara mingi sana nimekua nikienda kuogelea kwa bahari, nikienda kufua samaki kwa bahari na jambo ambalo nimekua nikilizoea na nalipenda zaidi kuenda kwa bahari kuliona na kukaa kujienjoy huko.

Ndiyo nimewai shiriki mashindano ilikuwa mashindano ya kushindana mbio hapo awali kidogo nilishindana na ilikuwa tunashindana mimi na marafiki zangu na sikuimbuka mshindi bali nilikuwa mshindi wa tatu kwa hiyo mashindano.

Kwa kawaida hua nalala masaa nane kwa siku, na hiyo ndiyo kawaida yangu masaa nane, nikilala masaa nane kwa siku, hiyo inakua inanitosha kabisa na naeza kufanya shunguli zangu zingine, nikiwa nimetulia na mwili wangu ukiwa na nguvu na nikiwa naeza uenjoy na kufurahia kile ambacho nafanya.

Kwa kawaida mimi huwa natumia kwa simu yangu huwa natumia simu yangu kwa muda ambao si mwingi sana na kuna programu mbazo huwa natumia kwa simu kwa kila siku kwa dakika chache na simu imenisaidia naweza kumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa aina ya Samsung miaka mingi sana ilipita na iliweza kunisaidia sana imenirahisishia kufanya mambo ingine kwa mawasiliano, mawasiliano imekua rahisi kwangu na muda ambao mimi huwa naweza kuzima simu ni muda ambao na nimeenda kupumzika ama kulala huwa nazima simu yangu ndio nikuwe na muda mzuri wa kupumzika na kukua na utulivu kwa mwili Ndiyo.

Huwa nawakaribisha wafanyakazi wapya kwa kupea maelekezo jinsi mambo inavyo endelea katika kazi, jinsi ya ile maeneo ambayo hawajui, jinsi ya kuwaelezea vile utaratibu unaenda kwa kila jambo kwa kila siku na kuwajulisha majina wa wafanyikazi wenzangu na nazidi kuwaelekeza mahali ambapo hawaelewi ama hawajui ndo waweze kujua na kukua na wakati mzuri.

Hakuna kifaa cha teknolojia ambacho kinaweza fanya nisiweze kuishi kama hakipo kwa hivo kwa sababu hapo nyuma kitambo Wakati wa kitambo hatukuwa na vifaa zingine za teknolojia Tumekuja juzi Zimekuja juzi na tukaingiliana nazo jinsi ya kuishi nazo.

Mara kwa mara kila wikendi. Mimi huenda kuogelea kwa bahari. Juu ni jambo mbalo nimekuwa nikilifanya kwa muda mrefu kila wikendi. Naenda mimi na familia yangu ama naenda mimi mwenyewe, naenda kuogelea. Hilo ndilo jambo mbalo nimependa kufanya kila wikendi.

Kuna huyu rafiki yangu wakaribu sana ambaye tutulipatana mahali ambapo nilikuwa nafanya kazi kitambo ni rafiki yangu ambaye tumekuwa kwa urafiki kwa zaidi ya miaka kumi ni rafiki ambayo tumetembea nayeye katika hii maisha amekuwa nami wakati nilikokuwa na muitaji wakati nimepatwa na changamoto za maisha huyo rafiki yangu anaitwa Joseph amekuwa akisimama na mimi amekuwa akitembea na mimi ni nimekuwa nikitembea na yeye kama rafiki na rafiki ambaye najivunia kuwa na yeye na matarajio yangu ni tuzidi kuendelea kuwa na huo urafiki kwa maisha yetu.

Uwezo ambao ningeweza na ningependa kuwa nao katika maisha yangu ni uwezo ambao wa kuwa kiongozi niweze kuongoza jamii ama inchi kwa mfano niweze kutumikia kuwafanyia kazi wanainchi hiyo ni matamanio yangu ya uwezo wambao ningeweza kuwa nao.

Wakati ambapo umeme umeweza kukatika ama kupotea inakuanga jambo ngumu sana kwangu kwa sababu inabidi nisimamishe kila kitu na ikiwezekana naeza enda kulala ama naeza enda kwa shughuli zingine nje ya nyumba, kwa sababu mara mingi ni ile yenye nategemea umeme.

Mchezaji ambaye namjua wa mpira wa kikapu Mchezaji ambaye anaitwa michael jordan Mchezaji ambaye ako na umaarufu wa hali ya juu Nilipendelea kumuona wakati mwengine Mchezaji ambaye ako na umaarufu wa hali ya juu amekua akifanya huu mchezo kama utamaduni wake na ni mchezaji mzuri anaimiza wanainji anaimiza jamii jinsi ya kufanya mambo ya michezo na vile inasaidia kwa jamii.

Kumbukumbu moja ya utotoni ambayo ilikuwa maarufu sana yenye siezi sahau hadi siku ya leo ni pale ambapo wakati wa christmasi ambapo tulikuwa mzazi anatupeleka safari Tunaenda tunajiburudisha tunacheza na watoto wengine na shukuru mamangu mzazi kwa sababu alikuwa anaifanikisha hiyo hiyo shuguli ya Christmas Kwangu mimi nikiwa mtoto alikuwa anaifanya ikuwe ya maana zaidi na ilikuwa ya maana sana na niki kumbuka wa leo hadi wa leo huwa na itamani zaidi na huwa na tamani Hata kuifanya tena na huwa naifanya Wakati wa msimu wa Christmas.

Sikukuu kwa kawaida mimi hua nasherehekea kwa kuenda mahali pa kujivijari mimi na familia yangu tunakula chakula zenye niza kusherekea kama vile vinywaji kama vile kuku kukula nyama kukula chakula zile za kusherehekea kama vile keki hivyo ndo hua nasherehekea siku yangu.

Kinywaji ambacho nakipenda baridi ni kinywaji aina ya Coca Cola soda ya Coca Cola ile nyeusi ni kinyuaji ambacho huwa kinatuliza mwili wangu kikiwa baridi na mara kwa mara huwa nakitumia kwa sababu ni kinywaji mzuri sana kwangu.

Kitu ya ambayo ningejipenda kujifunza kipya ni kuendesha ndege kama inaweza kana naweza jifunza ni ni hatua ambao na iona ikiwa na umaarufu wa hali ya juu na pia ninge tamani huo umaarufu nikuwe nao kuendesha ndege na jitamania sana.

Napenda kawa, kawa ni kinyoaji ambacho Nimekitumia kwa munda mrefu Uwa nakitumia Ikiwezekana kila siku Nikinyoaji ambacho, uwa kinatuliza mwili wangu, nikinyoaji ambacho Uwa nakipenda zaidi na na inipea nguvu kwa mwili wangu wakati ambayo niko na uchofu.

Repoti ya kazi huwa na iandaa na mpangilio kulingana na venye kazi inafanywa, kulingana na wale ambao wanafanya kazi, kulingana na ile kazi ina mpangilio wake. Report huwa naiandaa kulingana na ile masaa ya kazi yenye kazi imeanza, ile masaa pia ya kazi imeisha na hiyo ndio mpangilio ambao wanatumia kwa repoti.

Pana siasa ni mpendwa ni jambo ambalo sipendi kulizungumuzia kwa sababu siasa ni jambo ambalo si rahisi na Unapokuwa mwana siasa kuishi maisha mwana siasa si jambo rahisi iko na changamoto mingi sana na iko na mazuri yake pia na mimi singependa kuwa mwana kuzungumzia siasa.

Mbele kwa kazini, kitu mawasiliano ni jukumu ambalo limatuleta mahali hapa kwa kazi ile ni kufanya kazi, tuweze kufanya kampuni, iendele na kazi na pia tuweze kupata mapato yetu ya kila siku Iyo ndio kipaombele kwa mawasiliano kazini.

Ndiyo mimi napenda kuchezea watoto Watoto ni marafiki zangu sana Tukianzia na watoto wangu ni marafiki zangu sana huwa nawafanyia mzaha tunacheza na wawo na kila mara nikiona tukicheza na wao wakifurai na mimi huwa nafurai zaidi.

Huwa nasoma habari mutandaoni kupitia mtandao wa twitter mtandao ambao nimekuwa nikisoma habari hapo kwa munda murefu na ambazo ni habari za kuaminika na ni habari ambazo unazipata kila siku kwa utaratibu kulingana venye matukio imetendeka.

Udhaifu wangu huwa nauelewa vizuri Najua jinsi yakuutatua wakati ambapo niko kazi huwa natafuta jinsi ya kutatua ndo maana kazi iweze kuendelea mbele siweze kukua mudhaifu katika kazi.

Ndiyo huwa napenda kucheza michezo ya mbao michezo mbao nimekuwa nikiona na piwa naifanya lakini si kila wakati nikuwa mara chache tu juu si mchezo mbaya mchezo mbao unavutia.

Hekima ambayo nimejifunza katika maisha yangu ni kuwaheshimu watu kuwaheshimu wazazi, kuwaheshimu wakubwa wangu kuwaheshimu viongozi. Kuwaheshimu, kumheshimu kila mtu yoyote ule ambayo uko na yeye. Hiyo ndo ekima ambayo nimejifunza katika maisha yangu.

Ni ngumu sana kuenda hospitali kwangu naeza enda mara moja ama mbili kwa mwaka So mungu amenisaidia na nakuwa na afya mzuri huwa sigonjeki harakaharaka ni ngumu sana kupata ungonjwa So ni ngumu sana kuenda hospitali.

Mimi ningependa kufanya kazi na wengine, kwa sababu ukifanya kazi na wengine, kazi inakuwa rahisi, mnasaidiana kama wafanya kazi, mnakuwa na muungano, mnafanya kazi na inatamatika vizuri na inatamatika kwa wakati ufaao.

Msimu ambao ninaupenda wa mwaka ni msimu wa krismasi Kwa sababu gani? Kwa sababu huwa napata mafuno mingi kwa kazi ambao nafanya na pia huwa napata munda wa kupumzika pamoja na familia yangu Nasikia vizuri nikipata mambo kama hayo kwa mwaka.

Huwanajiisi vizuri sana nikiwa nafuraha mingi kwa sababu ni mahali ambapo napata mapato yangu ambayo inanisaidia kulipa majukumu yangu ya maisha pamoja na kuisaidia familia yangu pamoja na kujisaidia mi mwenyewe.

Huwa na kuwaombea wenzangu kuwatia moyo na kuwapea maelezo ya kwamba matatizo iko na kupitia mambi mangumu iko katika maisha na kuwambia pia wajikaze watie nguvu Watie bidii katika kila jambo ambalo wanafanya na watafanikiwa.

Timu yangu ya mpira ambayo naipenda ni timu ya Manchester United timu ambayo nimeanza kuipenda kutoka utotoni na mchezo ambayo naeza sema ni wa kuchangaza ulikuwa mchezo ambayo Walicheza na Manchester City Final ya FA and they ended wali wali eza kuwini iyo Mchezo na wakapewa tarajiwela iyo mchezo na ni timu ambayo wanaipenda kwa ushindi wake, ushindi wake ni wakishindo na ushindi wake niwa maana kwa maisha ya wale ambao wachazaji wanachazea iyo timu na wale ambao wanahudhulia michezo na wale ambao napenda iyo timu.

Rangi ambayo napenda kwa ukuta wa chumba ni rangi nyeupe rangi nyeupe ni rangi ambayo inaleta mtazamo mzuri inafanya nyumba ikuwe na mwangaza mzuri inafanya nyumba ivutie vizuri na inafanya nyumba ikuwe na muonekano mzuri kwa wenye wanaishi.

Wakati wa likizo huwa najistawisha kwa njia za kipekee nikiwa na familia yangu mara mara ingine nikiwa peke yangu huwa naenda kusikiza muziki kuogelea kwa maji mingi ama kwa bahari na ni mambo ambayo napenda wakati wa likizo.

Chakula cha jandi ambacho nakipenda ni chakula mbacho tulikuwa tunakitengeneza na mihogo Chakula ambacho ni kitamu sana Mara kamara huwa nakitengeneza Kwa sababu ni chakula ambacho ni mzuri sana kwa afya ya binadamu.